Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumbani hiki ni chumba ninachotumia kupumzika, kusoma na kutafakari baada ya siku ndefu. Mara nyingi ninaaskiliza muziki taratibu au kuangalia simu yangu nikiwa nimelala kitandani. Chumba hiki hunipa utulivu na faraja na unifanya nijisikie salama na huru kwa mimi mwenyewe. Nikiwa humo mawazo yangu hutulia na nahisi kama niko mahali pa faraga panaponisaidia kujipanga upya kimwili na kiakili.